Kwa mara nyingi, mimi hununua vitu dukani, vitu vya matumizi, nguo, na hata chakula. Lakini kwa vyakula vingine, kama mboga, nyanya, vitungu, mimi hununua sokoni, kwa kuwa huko kuna aina nyingi ya mboga na nyanya ambayo napata nafasi ya kuvichagua.